Yote mawili kuandika na kuongea nayapenda lakini kati ya kuandika na kuongea ni gani ambayo ni rahisi kuwasilisha ujumbe. Lakini mi napenda kuongea ili nithibitishe ujumbe wangu umefika vizuri na nitie niweze kutia mkazo ili waelewe vizuri.

Hee jameni, mimi napenda mvua. Kwakweli napenda mvua kwasababu nahitaji iyo maji ya mvua. Bandu kuna mimea shambani. Bandu kuna mvua ambayo nalisha hapa napale nahitaji chakula. So, napenda mvua ikinyesha. Tena nafurahia sana kwasababu hapo ndiyo chanzo cha chakula. Ambacho tunakula sisi watu.

Tegemea iyo siku nafanya nini. Kuna wakati ambao lazima ni kazane ili nikamilishe kitu fulani kwa muda unaofaa. Kuna wakati mwingine siyuko na kazi mingi sana kwamba naezatulia kiazi lakini ni akikishe kwamba nimefanya kiliku.